Mnyama mimi naopenda kufuga ni mbwa, ni mlinzi mzuri, ni muaminifu sana, na anakuwa kama rafiki wa kweli wa familia. Pia ni mchangamfu, anayefanya ucheke hata ukiwa umechoka. Pia anafanya kuwa usalama, uko salama. Ukizoeana na yeye, tabia zake ziko sawa. Bali kama we ni mgeni hatambui halafu pia ukizoeana na yeye sana anaweza kuwa mnacheza nae nampenda kufuga kwa kuwa anaweka usalama kwa nyumba asante.

Napenda kujifunza mambo mapya kutumia teknolojia kama vile upishi natumia teknolojia najifunza jinsi unavyo weza kufanya jambo bila kufanya makosa. Pia kama ni chakula natumia teknolojia. Njia mambo mingi sana. Najifunza kuhusu hayo yote kupitia teknolojia.